Ninaposhirikiana na timu nafanya mambo kadhaa ili kazi ifanikiwe. Kwanza nasikilizana, nasikiliza mawazo ya wenzangu kwa makini na kuheshimu maoni yao, pili nachangia mawazo yangu kwa ujasiri lakini kwa heshima, tatu nafanyakazi nilizopewa kwa wakati na bidii nisichelewe timu. Pia napenda kusaidia wengini wanapohitaji msaada na kuwasiliana nao vizuri ili kuepuka na kutoelewana kwa kufanya hivyo timu ufanya kazi kwa pamoja kufikia malengo yake kwa urahisi.

Ninafanya mambo kadhaa kuongeza ufanisi na uzalishanju wangu. Napanga kazi yangu mapema ili nijue nifanye nini na kwa mda gani. Pia natumia mda wangu vizuri na kuepuka mambo yanayo nipotezea mda. Najifunza mbinu mpya za kuboresha ujuzi wangu ili nifanye kazi kwa haraka na kwa ubora zaindi. Nne naomba ushauri na kushirikiana na wengine ili nijifunze zaidi ya. Zaidi na kurekebisha makosa. Najithamini mara kwa mara ili kuona ninachofanya vizuri na kile ninacho paswa kuboresha. Haya yote hunisaindia kuongeza uzalishaji na kufikia malengo yangu.

Ndio ninamazungumzo mazuri na wazee ninaheshimu wazee na wazee wananiheshimu pia, napenda kuwasikiliza wanapoongea kwa sababu wana uzoevu na heshima nyingi nikiongea nao natumia lugha ya heshima nasikiliza ushauri wao na nashukuru wanaponielekeza mawasiliano mazuri. Na wazee husaidia kujifunza maadili mema nidhamu na namna ya kuishi vizuri na watu wengine. Pia hunijenga kwa mtu mwenye heshima na uwelewa katika jambo.